Nashugulikia makosa kazini kwa kuhakikisha kwamba nimerekebisha makosa ambayo yamefanyika. Jambo la kwanza ni kuzuia makosa hayo kuendelea na kuhakikisha kwamba mambo yamerudi katika utaratibu unaofaa. Jambo la pili ni kuhakikisha kwamba nimeweka mikakati ya kuzuia hiyo hayo makosa kufanyika wakati mwingine. Jambo la tatu ni kuakikisha kwamba kama kuna athari zozote zilikuwa zimefanyika, nimezishugulikia pia na mambo yakakua sawa.

Napenda kuwasiliana na watu kwa kutumia simu ama rununu. Pia napenda kutumia mitandao ya kijamii kama vile wasap. Wasap ni moja ya mitandao ambayo na tumia sana sana. Na pia kupiga simu ya moja kwa moja. Pamoja na kutuma ujumbe mfupi.

Chumba changu cha kulala ni kidogo, sio chumba kikubwa zaidi, chumba changu kina kuta nne pamoja na dirisha mbili, kuta moja imepakwa rangi ya manjano ingine ime pakwa rangi ya kijani kimbichi na huo ukuta mwingine umewekwa rangi ya maua maua. Ukuta ya mwisho pia imepakwa rangi ya manjano. Kitanda changu kiko katika ukuta kimeegezwa kwenye ukuta karibu na dirisha na ambalo ni mkabara na mlango ambao ninatumia kuingia kwenye chumba changu cha kulala. Chumba changu cha kulala pia nimeweka kitanda kikubwa ambacho kinanisaidia kulala vizuri, na pia wakati nikona mgeni tunaweza kulala na yeye kwa starehe katika kile kitanda. Jambo lingine kuhusu chumba changu cha kulala ni kwamba dirisha ni kubwa na linaweza kuingiza miyale ya jua na pia mwangaza mingi, kwa hivyo chumba changu cha kulala kikona mwangaza wa kutosha. Jambo ambalo napenda sana kuhusu chumba changu cha kulala ni rangi nzuri ambazo zimepakwa kwenye ukuta. Pia kitanda changu na pia televisioni ndogo ambayo nimeweka kwenye chumba changu cha kulala.

Mazingira ya kazi ambayo ninayapendelea ni mazingira ambayo yametulia yamenyamaza na ambayo yanaeza kunisaidia nikafikiria vizuri bila kusumbuliwa akili na mambo mengi. Pia napenda mazingira ya kazi yawe safi na yawe ya kuvutia na pia yawe na hewa nzuri. Pia jambo ambalo lingine napenda kuhusu mazingira ya kazi ni yawe na utaratibu unaofaa.